Kitu ambacho mimi hufanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kwamba kitu cha kwanza mimi hupanga ratiba yangu ya kazi ya siku halafu kitu cha pili mimi hufanya hiyo kazi bila kupumzika kwa sababu unapopomzika unajifanya kuwa mvivu kwa hivyo mimi kazi yangu hufanya bila kupumzika ili nimalize kwa wakati alafu cha pili mimi hupanga ratiba yangu kwa kazi ili nijue nafanya hili baada ya hili.

Kuhusu kazi yangu au masomo unaeza kuashiria ni kazi gani au masomo gani unafanya kazi ambayo nafanya ni kazi ya uwalimu kwa mimi nilisomea uwalimu labda naweza kueleza jinsi ulivyo chagua njia hii nilichagua njia hii kwa sababu ya baba yangu kwamba ndiye ndiye alikuwa mwalimu je ukumbuka kitu unachokipenda kipenda zaidi kusuhu hii kitu nacho kipenda kuhusu kazi hii ni kuwafunza watoto na ushirikiano wa watoto changamoto gani huwa mnapata changamoto nikuwa watoto pia niwasumbufu pale kazini ungependa kubadilisha kitu gani katika kazi au masoma yako haa kwa sasa hivi niko sawa siwezikubadilisha kitu chochote.

Ni nini kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kitu ambacho kina kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni simu yangu? Nikiwa na simu yangu pale kazini inakuwa rahisi kuwasiliana na wenzangu ili kazi kuendelea vizuri. Kwa hivyo, kipaumbele changu pale kazini hukuwa ni simu. Simu hurahisisha kazi pale kazini?

Anashiriki vipi katika jamii yangu. Mimi ushiriki kwa kusaidiane. Yani mimi upenda kusaidiana katika jamii yangu. Kazi za kijamii mi ujitolea na kusaidiana. Wale wasiojiweza mi hutoa michango yangu pale ja jamiini. Ili wasaidike pia kimaisha pia. Ikiwa mi hutoa michango katika jamii. Hili kusaidia wenzangu wasiojiweza.

Unawakakaribisha wafanya kazi wapya vipi? Kuwakaribisha wafanyakazi wapya mimi hujitolea pale kazini na kuwelekeza na kuwoanyesha kila kitu pala ambapo kilipo na vile kazi inavyofanya katika kampuni kwa hivyo mimi huwakaribisha na kuwaonyesha kila kitu kinavyostahili kufanywa pale kazini ili waendane na mwenendo unaofaa.

Aje, kama nimewahi kufanya yoga. Ndiyo, nimefanya yoga pale nilipokuwa nikifanya mazoezi yangu, na kwa kweli yoga ilisaidia, kwa sababu nilitengeneza misuli, inafanya mwili yaani kulainika yaani mwili unakua rahisi yaani kufanya chochote. Kwa hivyo yoga hulainisha misuli na kufanya mwili wako uwe mzuri kwelikweli kimazoezi.

Kama napenda kucheza ama kutazama michezo wa mi kwa ukweli ningependa kusema kuwa napenda kufanya yote. Mimi hucheza na pia kutazama. Pale mi hupenda kucheza sana sana mchezo ambao napenda kucheza ni mpira. Mi hupenda kucheza mpira sana nina talanta ya kucheza mpira. Alafu pia, mi hupenda kutazama mpira sana sana ambapo. Pale mimi hutazama timu yangu ya Manchester United ikicheza. Hiyo ndo timu ambayo mi napenda kuishabikia.

Nimewahi kusafiri wapi pahali pazuri mahali ambapo nimesafiri nikaona ni pazuri ni pale pwani niliweza kusafiri pale pwani naliweza kufurahishwa na bahari yaani ule upepo mzuri wa bahari halafu pia na maandhari ya pale pwani ni mazuri sana halafu watu wa pale pia nilikuja kugundua kuwa ni watu ambao ni wakarimu kwa hivyo mahali ambapo nilisafiri pazuri ni pale pwani.

Ndiyo kwa kikweli ningependa kusema kuwa napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya inasaidia kwa njia mbalimbali kwa hivyo teknolojia mpya ni nzuri na mimi kwa upande wangu mimi napenda kujaribu kwa sababu teknolojia mpya inasaidia mambo mengi sana yani inarahisisha kazi kuwa rahisi inafanya vitu vingi kuwa rahisi sana hata pale kazini kazi inakuwa rahisi.

Nafanya nini wakati wa baridi kali Wakati wa baridi kali mi sana sana hupenda kutafuta nguo zilizo na joto Yani ngozi zile kubwa ambazo nikivaa zinanipa joto soipa ya baridi si nzuri kwa mwili na si nzuri kwa afya Kwa sababu baridi pia huleta magonjwa mbali mbali Kwa hivo mimi wakati wa baridi huvaa nguo nzuri na pia nakaa karibu na moto ile kupata joto la maana.

Jukumu gani nalopenda zaidi kazini, jukumu ambalo nalipenda zaidi kazini ni lile la kufunza wanafunzi Mimi kazi yangu naipenda sana kufunza wanafunzi ni kazi nzuri na pia mimi hufuraia pale nikiona kuwa wanafunzi wanaelewa kile ambacho mimi nawafunza kwa ivyo jukumu nalolipenda ni kuwafunza wanafunzi na kuona kuwa wanaelewa vizuri.

Je kama unapenda kusafiri na ramana ama gps Ramana kwa kweli zilipitwa na wakati Yo ni vitu vya kitambo kwa hivyo mi ningesema kwa upande wangu kwa sababu ni nasimu yangu mimu hutumia gps sababu gps ni njia raisi sana ya kukuonyesha njia kwa hivyo gps kwa upande wangu niwe nafanya kazi kuliko ramana Ramana ni ya kitambo kidogo.

Kwelezea ya mahali ninapoishi uweza kushirikia ainagani ya nyumba ninamoishi, nyumba ninamoishi ni nyumba kukodisha labda ninaweza kweleza mazingira ya eneo hili lako mazigira ya eneo langu kwa sikuwa kuweli ni nyumba ambayo iko karibu na barabara alafu majengo ni mengi kando yake je unakumbuka ni lini hulihamia mahali hapa ni kitambo kawa Kadri mwaka wa elfu mbili natano nigependa kweleze nini unachopenda kuhusu eneo langu, eneo langu nalipenda kwa sababu lipo karibu na barabara na hisi salama naraha mahali una ya niko na salama sana naraha mahali napoishi.

Haa mkate wa aina gani unayoipenda Kwa kweli kunao mkate ambao unaitwa butter toast Butter toast ni mkate mtamu sana nayoipenda sana kwa sababu ladha yake pia una sukari ya kiwango chake kizuri hivo si mkate ambao utakupa utakupa magonjwa kwa hivyo mkate ninaoupenda mi kwa upande wangu ni butter toast.

Jee kama napenda kufanya kazi nyumbani kwa kikweli mimi ni mtu mchapa kazi kwa hivyo mimi asubuhi napoamka mimi huanza kwanza na kufanya kazi za nyumbani pale Mimi huwosha pale vyombo kisha napiga nyumbadeki Baada ya hapo nangia katika kazi zangu za shamba kupalilia mimea kwa hivyo kwa upande wangu mimi ni mtu mchapa kazi na napenda kufanya kazi nyumbani.

Nguvu zako ni zipi kazini nguvu zangu kazini ningependa kusema kuwa mimi nina uwezo kufunza watoto hadi wakaelewa sana sana watoto wanipenda kwa sababu hivyo tabia halafu pia mimi si mtu wa kuchapa watoto pale shuleni ninapo wafunza mimi huwaelekeza vizuri pole pole na kwa utaratibu ili badaye waje kuelewa na kujisaidia kimaisha.

A napofuraha kuwa nyumbani nimeufanya nini? Mi sana sana nikiwa pale nyumbani mi hukua na furaha sana sana, sana pale napojiunga na, wanafamilia wenzangu. Kwa hivyo mimi ninapojiunga na familia yangu, mimi hufurahi sana kwa sababu familia ndicho kitu muhimu pia katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo mi furaha yangu ni kuungana na familia yangu.

Jinsi navyoshugulikia makosa kazini, kama mimi ndio mwenye ndio mwenye makosa mimi huchukua fursa hio kuendna kwenye bosi wangu na kumuomba msamaha, ama kama nimemkosea mfanyikazi mwenzangu, mimi basi huenda pale na kumuomba msamaha ili tusikosane katika kazi juu kukosana katika kazi pia inamaanisha kuwa kazi hiyo haitendelea vizuri. Kwa hivyo mimi huomba msamaha sana sana.

Adzai kama anapenda kucheza ngoma, ndiyo mimi hupenda kucheza ngoma. Sana sana basi ngependa kusema kuwa mimi hupenda kuimba hupenda kuimba. Na nyimbo zangu ninazozipenda ni nyimbo zile za bongo basi Mimi hupenda bongo kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu mapenzi mimi nayapenda sana mapenzi huvutia Kwa hivyo mimi napenda kucheza ngoma sana sana ngoma za bongo.

Na Je, kama napenda kutembea msituni, la mimi sipendi kutembea msituni, sababu moja ikiwa kuwa pale msituni kuna wanyama wale hatari wale wanyama waporini kwa hivyo wanaeza kudhuru ama wakala Kwa hivyo mimi sipendi kutembea msituni kwa sababu ya usalama wangu, Kwa hivyo jambo ningesema kwa sababu ya wale wanyamapori wanaogofya sana, kwa hivo si vizuri kutembea msituni.

Wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri zaidi wakati ambapo nafanya kazi vizuri zaidi ningependa kusema kuwa ni wakati wa asubuhi sababuule wakati wa asubuhi unapata kuwa akiliyako bado iko fresh kabisa kwa hivyo hauna uchovu wowote ndiyo umetoka nyumbani kulala wakati wa asubuhi mimihufanya kazi kweli kwelimimihuwa mchapa kazi sana wakati wa asubuhi.

Tabia nayoipenda kwa wengine ningesema kuwa ni tabia ya mtu ambaye hadanganyi. Yaani mtu ambaye ni mkweli. Kwa hivyo mi napenda mtu ambaye ni mkweli kwa sababu mtu ambaye ni mkweli hatakuambia uongo hata kudanganya yaani hata kuficha chochote. Kwa hivyo tabia ambayo mi naipenda kwa wengine ni mtu awe mkweli na mwaminifu vile vile.

Shuguli yangu ya kupendezwa ngependa kusema kuwa shuguli yangu ya kupendezo na hile shuguli ya kufunza pale shuleni, hani ni shuguli ya mbao mina yupenda sana sana sana sana sana pale wapo unaungia na wanafunzi hapa na pale Lafo pia wanafunzi ni wacheshi kwa hivyo ni shuguli ya mbao unaupenda lafo unapenda pale ambapo nafunza wanafunzi hadi wakaelewa kisababu najwa badaye itakuja kwa faidi.

Mahali pakihistoria ambapo ningependa kutembelea ni pale ambapo kunaitwa Fort Jesus ambayo nasikia iko pale Mombasa mimi nasikia jengwo hilo ni jengo ambalo haliwezi bomoka kwa hivyo mimi sana sana ningependa kuona pale Fort Jesus nijue walikua wanalitumia aje katika vita zile zilianza kitambo kwa hivyo mi Fort Jesus Ndiyo nigependa kutembelea.

Mdzee kama mii ni mtu wa mbunifu Ndiyo ningependa kusema kuwa mimi ni mtu wa bwenefu Kwa kikweli niliweza kubuni pia shairi Halafu pia mii ni muembaji vile vile kwa ivo wakati kubunifu wangu mi utumia bwenefu wangu kutunga mashairi na pia kutumba kutunga nyimbo ambazo mimi huzikariri baadaye na kuziimba pia baadaye kwa ivo mimi ningepera kusema kwa upande wangu mimi ni mtu mbunifu.

Anapendaje kuwasiliana na watu Kwa hivyo ningependa kusema kama ni mtu alie karibu ama ningependa tu tuzungumza na mdomo kwa mdomo ili tuelewane Halafu kama ni mtu alie mbali ningependa tu tutumia simu ili tupate mawasiliano pia yaende vizuru Kwa hivyo wa mimi kama mtu ako karibu napenda kukuongea kwa mdomo kama yuko mbali ni kwa simu.

Ajee kama napenda maua ndio kwa upande wangu ningependa kusema kuwa napenda maua sabu maua pia yana harufu nzuri Lafu pia muonekano wake pia wavutia kwa hivyo Pandeangu napenda maua kwa hivo pia napenda maua na pia napenda kupewa maua kwa hivo Mime kwa mazingina napenda kutunza maua sana sana kwa sababu ya navutia pia lafu pia ya na harufu nzuri.

Juisi ya matunda ninayoipenda ningependa kusema kuwa ni ile juisi ya nanasi kwa sababu nanasi lina utamu wake alafu lina sukari nyingi alafu ni tamu kweli kweli kwa hivyo ukiangalia kuangalia matunda mengine kama vile maembe machungwa ningependa kusema kuwa nanasi ni tamu kuliko kuyaliko yote kwa hivyo juisi ya nanasi ni tamu zaidi.

Je, kama anapenda kusoma ama kuandika? Vile vile mimi ningesema kuwa napenda kusoma kuliko kuandika. Kwa sababu kusoma watumia mdomo alafu kuandika pia watumia kalamu. Nikiangalia kwa upande wangu, mimi sina muandiko mzuri kwa hivo. Nikiangalia kuwa kusoma ni kuzuri kuliko kuandika. Hivo kuandika kutanilemea kidogo kwa sababu kusoma ni rahisi watumia mdomo. Ila kuandika watumia kalamu. Kwa hivo ni ngumu zaidi kuandika kuliko kusoma kwa hivo, mimi napenda kusoma.

Ninafanya nini wakati na hitaji msaada kazini? Wakati ambao mimi huhitaji msaada kazini, mimi huenda moja kwa moja mpaka kwa bosi wangu namweleza shida yangu, kisha ye mwenyewe atanielekeza mahali ambapo nitasaidika. Ama kama ni shida na hitaji msaada kutoka kwa wafanyi kazi wenzangu, nitaenda moja kwa moja kwa mfanyi kazi mwenzangu, namwambia shida yangu pia kama atanipa msaada, anipe msaada.

Unatumia teknolojia ya sauti ndiyo mimi hutumia teknolojia ya sauti sana sana wakati ambayo pia nataka kuwasilana mtu Mimu hutumia teknolojia ya sauti kisha na mtumia kwa sababu nijia rais ya kwasilana kuliko kwa ndeka kama ujumbe kwa hivyo teknolojia ya sauti ni rahisi kuliko ila ya ujumbe kwa sababu ina rahisisha kazi sana.

Ati kama anapiga kura ndiyo mimi napiga kura kwa sababu ni nakitambulisho changu kwa hivyo mimi nauwezo wa kupiga kura kwa hivyo maramwisho kupiga kura ilikuwa mwaka elfu mbili ishirini na mbili kwa hivyo nataradia kupiga kura mwaka elfu mbili ishirini na saba ambao ni mwaka ujao kwa hivyo mimi napiga kura na nanichague kiongozi nampenda.

Unapena kujifunza anini kipia Kwa panya wangu nikepena kusuma kuwa mimi hupenda kujifunza ujiozi mpia sabu ujiozi mpia utakuseidia katika sekta mbali mbali kwa hivyo ujiozi mpia unasaidi na pia ujiozi mpia unaeza kufanya kuwa kapata kazi ama ukakuwezesha kupata hela katika ujiozi huo.

Anahisi vipi kuhusu tathmini za kazi. Kwa upande wangu ningependa kusema kuwa tathmini za kazi ni nzuri na kwa upande wangu ningependa kusema kuwa zinasaidia katika kufanya kazi na utaratibu na kufanya kazi katika mwelekeo wa mzuri bila kuharibu kazi. Kwa hivyo kwa upande wangu tathmini za kazi ni nzuri kwa sababu zinasaidia kufanya kazi katika utaratibu unaofaa.

Nahifadhi data yangu wapi? Kwa upande wangu ningependa kusema kuwa nina simu na pia nina kipatakilishi Kwa hivyo mimi huhifadhi data zangu zingine kwenye simu alafu zingine kwa kipatakilishi Kwa hivyo data zangu mingi huhifadhi kwenye simu na kipatakilishi Kwa hivyo hivyo vitu viwili ndivyo mimi hutumia kuhifadhi data zangu.

Je kama anavaa miwani la mimi huwa sivai miwani Kwa sababu kwa upande wangu mimi sioni kama nikona shida ya macho na kwa upande wangu sina shida yoyote ile ya macho Hata vile ile ile miwani ya mapambo mimi huwa sivai kwa sababu pia Naipenda sura angu jinsi ilivyo kwa hivyo Kwa upande wangu mimi huwa sivai miwani kwa sababu pia vile vile miwani hiyo huharibu macho.

Anafanya nini kila sabu inapuwa mbuka ni ngepena kusema kuwa asabu inapuwa mbuka kitucha kwanza mimi ufanya ni kuswali Lafu baada ya kuswali mimi handa stafitahi Lafu baada ya hapo mimi uenda katika mazwezi yangu wa kila siku ya kukimbia na baada hapo mimi urudi na kuoga na kisha nailekea kule kazi ni mwangu.

Unaboresha aje mi chakato ya kazi, michakato yangu ya kazi uiboresha kwa kupanga kazi yangu kwa utaratibu zinazofaa kwa hivo mi hupanga kazi yangu kisha ndo naanza kuifanya pale kazini kwa sababu mi huiandika chini nasema nafaa kufanya hiki na hiki baada ya hiki kwahivyo mimi hupanga taratibu zangu za kazi chini kisha nafanya.

Je kama anapenda paka ama umbwa, kwa upande wangu nengependa kusema kuwa napenda paka, kwa sababu paka kwa upande wangu naona kua ni mnyama msafi sana kwa hivyo mimi hupenda paka kuliko umbwa, kwa sababu umbwa Kwa upande wake wa usafi si nyama msafi kwa hivyo mimi hupenda paka kwa sababu paka pia nifuraha yaangu kwa upande wangu pia nimemlea paka nyumbani kwangu kwa hivyo mimi napenda paka kuliko umbwa.

Je nacheza na nani mara nyingi Kwa upande wangu ningependa kusema kuwa mimi ni mtu wa mkubwa saa hii kwa hivyo kama ningependa kusema mtu ambaye nacheza naye mimi hucheza na mpenzi wangu sana sana hapa nyumbani kwa hivyo yeye ndiye mtu ambaye napenda kucheza naye ama mara zim mara nyingine mimi hucheza na marafiki zangu kati ya watu wawili mimi ndiyo hucheza nao sana sana mpenzi wangu.

Ingawaje mimi ni mtu wa kuamka mapema ama au usiku Mimi nigependa kusema kuwa mimi huamka mapema sana ule wakati wa asubuhi After baada kuamka asubuhi mimi huelekea pale katika mazoezi yangu, kisha baadae narudi na kuandaa staftahi yangu na kuoga kisha naelekea kule kazi Kwahivyo mimi nigependa kusama kuwa mimi ni mtu wa kwamka mapema yaani mimi hurauka.

Mnafanya nini kwa wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko, ni wakati wangu ya kuandaa kazi nyingine. Wakati wangu wa mapumziko hutumia kuandaa kazi itakayofuata, na kupanga vile nitakavyofanya hivyo kazi. Ama wakati mwingine mapumziko wangu hutumia kunywa kitu, ama kula chakula kisha nirudi pale kazini.

Nafanya nini mara nyingi wikiendi mara nyingi wikendi ningependa kusema kuwa Mimu wakati mwingi pale wikendi mimi uenda kutazama mpira ama wakati mwingi mwenda kuteza mpira Wakati mwingi pale wikendi mwenda kufraya na marafiki zanku na kunywa vinywaji na kula chakula na kufraya pa moodya ilo nolo mimi ufanya wikendi.

Je kama anapenda kuimba ndiyo mimi kwa upande wangu ningependa kusema kuwa napenda kuimba kwa sababu mimi pia ni mwimbaji na nina sauti nzuri sana ya kuimba sana sana mimi hupenda kuimba zile ngoma aina ya bongo ngoma ambazo ni za mapenzi, ngoma ambazo ni za kuvutia kwa hivyo kwa kupenda wangu mimi ninapenda kusema kuwa napenda kuimba na mimi mwimbaji vile vile.

hUtumia muda wako wabure vipi Mudangu wabure ningependa kusema kuwa hutumia kupanga mikakati yangu ya kimaisha hUtumia kupanga mikakati yangu ya kimaisha na kama pia wakati mwingine na kama sipangi mikakati yangu ya kimaisha mimi huenda kujumuika na marafiki na pia na familia na kunywa vinywaji pamoja na pia na kula chakula pa moja.

Mimi kinachonifanya nicheki kimaishani sana sana mimi hupenda kucheka kwa hivyo Nikiangalia kipindi ama nimpate mtu ambaye ni mcheshi mimi napenda kucheka sana sana ama pia nikitazama vile vipindi vya Mr Bean Mr Bean ni mtu ambaye ni mcheshi kwa hivyo mimi vile vipindi vyake hufanya nikacheka sana.

Je, unapenda kuandika kwa mkono ama kwa kompyuta? Kwa vile vile ningependa kusema kuwa mimi ni mtu ambaye anapenda kutumia kompyuta sana sana. Kwa hivyo kama nikuandika kwa upande wangu ningependa kusema kuwa mimi hutumia kompyuta kuandika, kwa sababu kwa mkono sina muandishi mzuri wa kuandika. Kwa hivyo mimi hutumia kompyuta sana sana.

Ni malengo gani una kwa kazi yangu? Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni kuwa kazi yanguya uwalimu iendelee vizuri alafu pale ambapo mimi na wafunza watoto wangu wale watoto waelewe na masoma hayo ya kuje kuwasaidia na kuwajenga kimaisha baadaye kwahivyo mimi napenda watoto wangu wakielewa nawakifanikiwa kimaisha.

Kufanya kazi ya kujitolea ndiyo nimefanya kazi ya kujitolea sana sana mimi hufanya kazi hii katika kijiji chetu sababu kijiji chetu kinahitaji misaada kwa hivo mimi hujitolea sana sana kuwasaidia watu na kufanya zile kazi za kuna kusafisha kijiji na kufanya kila kitu pale kijijiji kama kuokota tataka na kuwaweka watoto pamoja na kuwafunza mienendo mizuri.

Ka napenda kufanya kazi na pekee yangu ama na wengine Kwa upande yangu ningependa kusema kuwa kazi yangu mi hupenda kufanya pekee yangu Kwa mi hupenda kufanya kazi pekee yangu kwa sababu nikifanya kazi pekee yangu nitakuwa na hiyo imani na utulivu wa kufanya kazi hiyo nikiangalia kufanya kazi na wengine napata kuwa wengine pia wana stori nyingi wana hadithi nyingi zile ambazo zinakufanya uchelewe kufanya kazi yako kwa hivyo mimi ningependa kufanya kazi pekee yangu kuliko na wengine.

Na je kama anapenda kupiga chombo cha mziki, ndiyo anapenda kupiga chombo cha mziki ama, alafu nikiangalia chombo cha mziki ambacho mimi hupenda kupiga ni gitaa, mimi ni mchezaji hodari wa gita, kwa hivyo mimi hupenda gita, napoteza gita, mimi huwa nautulivu wa moyo na pia huni saidia kufikiria ama kupunguza mawazo pia vile vile.

Na nyama gani unayoipenda zaidi ningependa kusema kuwa nyama nayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi Ukiangalia nyama ya mbuzi inautamu wake kivyake ukilinganisha na nyama ya ngombe nyama ya ngombe sitamu vile kwahivyvo Nyama ya mbuzi ndio naipenda zaidi mimi ni kila hivi nasikia kuwa mimi niko sawa kabisa.

Jinsi navyopokea maoni kutoka kwa wengine yatagemea na maoni yepi kama ni maoni mazuri mimi huyapokea vizuri na kuyatumikia Halafu kama ni maoni mabaya mimi nae siyapokei kusababu mimi staki kupotoka kwa hivo nategemea ni maoni yepi ambayo wenzangu wana nipatia kama ni maoni mazuri ntayapokea kama ni mabaya ntayakataa vile vile.

Wazee kama napenda kuwendesha baisikeli kwa kikweli mingesema kuwa mimi hupenda kuwendesha baisikeli pia. Alafu pia napenda kuwendesha baisikeli pale kwa masafa marefu. Mini muendeshaji baisikeli wa masafa marefu kwa hivyo nikiendesha baisikeli mimi huhisi vizuri na pia huwa na tulia pia napunguza mawazo pia kwa kuendesha baisikeli kwa hivyo mimi hupenda kuendesha baisikeli kwa kivyangu.

Ni nini kina chonifanya nifurahi sana? Kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana mi kwa upande wangu ni kuona kuwa familia yangu inaendelea vizuri. Nikiona kuwa familia yangu kila mtu ana afya njema na afya nzuri. Mimi hufurahi sana. Kwa hivyo mimi utakia familia yangu mazuri. Kwa hivyo nikiona familia yangu iko sawa, pia mimi hufurahi vile vile.

Natazama video wapi mtandaoni, sana sana mimi hutumia simu yangu kutazama video, alafu mahali ambapo mihutazama video zangu ni pale tiktok. Pale tiktok ndipo mimi huangalia video, alafu pale pia kuna video nyingi za aina mbali mbali, kwa hivyo mi hutazama video zangu kwenye tiktok, ama zingine naangalia pale kwenye youtube pia.

Nikiangalia kama napenda chai au kahawa mimi kwa upande wangu ningesema kuwa mimi napenda chai sana Yaani mimi nikimka nikinywa chai najihisi kuwa mwili wangu una utulivu yaani nikinywa chai basi inanipatia motisha ya kufanya kazi siku nzima Kwa hivyo sipendi kahawa vile kwa mimi kitu ambacho napenda kunywa asubuhi nikiamka ni chai.

Na kama nimewahi kusafiri kwa ndege kwa kikweli mimi naye sijai safiri kwa ndege Sijai safiri kwa ndege kabisa alafu hicho ndicho kitu ambacho mimi hutamani sana kusafiri kwa ndege kwa hivyo nikipata hio fursa ya kusafiri kwa ndege nitakuwa nafuraha sana naomba kuwa hiyo siku itafika pia mimi niweze kusafiri kwa ndege siku moja na ndio maombi yangu sana pia.

Kazi ya nyumbani nayoichukia kwa kikweli mimi ningesema kuwa kuenda shambani yani mimi nachukia kulima sana kwa vitu vyote ambavyo nachukia hapa nyumbani ni kulima kwa sababu kuenda pale shambani kuna uchovu mwingi sana ukilima hapa ulime pale pale kuna uchovu mwingi pale shambani kwa hivyo ndiyo kazi mimi nasema na naeza naichukia kabisa.

Somo la gani la sayansi nalolipenda Nikiangalia somo la sayansi nalolipenda nikiangalia pale katika shule yangu ya upili Nilikuwa napenda sana somo la biolojia Nikiangalia pale biolojia unajifunza kuhusu wanyama wajifunza pia kuhusu mwili wa binadamu kwahivo hilo ndio somo nilikuwa nalipenda sana pale katika shule upili mpaka leo bado nalipenda somo hili la biolojia.

Je kama ni mfereji gani wa TV unaofuata Nikiangalia sana sana mimi sipendi kutazama TV ama sipendi vile kutazama runinga kwa hivo kwa upande wangu hakuna mfereji ninaoupendelea kuufuata kwa hivo Mimi nikiwa na simu yangu hilo hunitosha kwa hivo kwa maoni yangu mimi sipendi kufatilia mfereji wowote wa TV.

Ukiangalia chakula nachokipenda zaidi kwa upande wangu ningesema kuwa mimi napenda kuku zaidi yaani upate kuku ile ambayo imendaliwa vizuri haa mi basi ntamwaga mate basi kwa hivo napenda kuku sana alafu pia kuku niseme acha niseme kuku kwa chapati lakini sana sana napenda kuku.

Msimu gani wamuaka na upenda zaidi? Nikiangana msimu wamuaka na upenda ni ule msimu ambapo kuna mvua na minapenda mvua sana kusababu tunasemanga sisi kama waafrika kuwa mvua ni baraka kwa hivyo ulakati ambapo mvua unanyesha kuna baraka nyingi pia na mimea pia upana kwa hivyo chakula inakuwa kwa wingi.

Najihisi vipi kuhusu wasilisho? Kwa upande wangu ningesema kuwa najihisi vizuri sana kuwa na wasilisho kwa hivyo mimi kwa upande wangu ningesema kuwa najihisi vizuri nina furaha pia nina utulivu pale kwa wasilisho kwa hivyo ningesema kuwa mimi kwa upande wangu nafurahi kuhusu wasilisho ndiyo.

Aina gani ya filamu nazozipenda zaidi Kwa upande wangu ningesema kuwa ni zile filamu za mapenzi Kwa sababu mimi enyewe mi hupenda mapenzi sana kwa sababu mimi nikipenda nishapenda Nikipenda kitu nimependa kitu nikipenda mtu nimependa mtu kwa hivyo mimi hupenda kutazema zile filamu za mapenzi kwa sababu zinanipea mafunzo ya kivyake.

Mboga gani ninaopenda kula? Kwa upande wangu ningesema kuwa mboga ambayo mimi naipenda ni zile mboga za kenyeji Halafu tukiangalia sana sana kwa zile mboga za kenyeji, mboga ambayo naipenda sana kuwa ni managu. Mimi napenda managu sana kwa sababu mboga hiyo ni tamu. Halafu ukipata mpishi mzuri akuandalie vizuri ile mboga ni tamu. Unaweza tu kudondosha mate kila saa uki ila. Kwa hivyo mimi hupenda mboga ya managu.

Nina mahusiano gani mimi na waze wangu. Ngependa kusemba kwa upande wangu kwa mahusiano yangu na waze wangu ni mahusiano mazuri sana. Sibabau tukiongeelea kwanza waze wangu wacha ni nimwongelee baba angu. Kwa hivyo mahusiano yangu na babayangu ni mazuri sana. Halafu pia mimi nina muheshimu pia yeye ananiheshimu Kwahivyo mahusiano yangu na waze wangu ni mahusiano mazuri. Halafu ni mahusiano ya furaha vile vile.

Rangi yangu wakupendezwa mimi ningependa kusema kuwa mimi ninapenda rangi nyeupe upande wangu ninapenda rangi nyeupe sana kwa sabubu ukiangalia mimi mwenyewe hupenda kuvaa mavazi mieupe nyumba yangu vitu vingi ni vitu vyeupe kwa sabubu rangi nyeupe ni rangi inayovutia sana ataka kwa umbali unapata ni rangi kuwa inayovutia iwapo yachafuka haraka lakini kwangu mimi naipenda.

Mazingira ya kazi ambao napendelea minipenda kusema napendelea mazingira tulivu Lila mazingira ya mbao ayana kelele kwa sababu ukitaa kufanya kazi lezima ufanya kazi yako kwa amani na utaratibu kwa hivo mimi kwa kazi yangu mimi huwa sependi kelele kwa hivu nikipata mazingira ya mbao ayana kelele mimi kazi yangu utafanya kwa ufasa sana.

Adinsi amba avyo na jifraisha wakati wa fuwaa Sao sana hengi penda kusema upaya me na upenda kwenye wa kinyo hadi ya kwenye wa kinyo adichango pale mimi ufraisha sana lafu pia na ikipada chakula kizuri mimi upenda kujifraisha na chakula kizuri kwa sababu mimi upenda kula kwa mimi upenda kula kwa mimi upenda kula na kunye wa kati wa kujifraisha.

Kwa jinsi navyooainisha kazi yangu ya kibinafsi ni kwa kazi na maisha ya kibinafsi ni kuwa mimi kazi yangu inataratibu zake za kufanya kazi kwahiyo mimi nikiamuka huenda kazini kisha baadaye nikirudi mimi huingia na kujumuika na familia yangu kwahiyo mimi huwa sileti mambo ya kazi kwenye familia yangu.

Aya niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani. Kwa kikweli mimi ningependa kusema kuwa sina maoni yoyote kwa sababu mimi huwa sipendi kutazama mpira wa ragbi. Kwa hivo, nikiangalia labda unaweza kueleza ni kwa nini unaipenda timu hii. Kwa hivo, hapo ningesema kuwa sina timu yoyote ya kiragbi ninayoipenda. Je, unakumbuka mchezo wa mkuu wa timu hii? Kwa sababu sina timu yoyote kwa hivo mimi, siezi kumbuka mchezo wowote wa timu yoyote ile ya kiragbi.

Napenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Rangi ambayo napenda kwa ukuta wa nyumba yangu ama kwa nyumba yoyote ile, mi napenda rangi nyeupe. Sababu rangi ya nyeupe huvutia kutoka kwa umbali na halafu ni rangi pia ambayo inapendeza sana. Ijapo huchafuka haraka lakini ni rangi ambayo inavutia sana ni rangi ya kupendeza kwa hivo hiyo ndiyo rangi mi nayoipenda kwa ukuta wa chumba changu.

MAnzee kama napenda kunua vitu mtandaoni kwa maoni yangu mimi sipendi kunua vitu mtandaoni Kwa sababu vitu vingi ambavyo vinapatikana pale mtandaoni ni vya ulagai yaani watu wanaeka pale vitu kuviuza lakini pia ni walaghai Utapata kunanua kitu lakini hawakuletei pale ulipo Kwa hivyo vitu vingi pale vya mtandaoni ni vya ulaghai kwa hivyo mi napenda kununua vitu moja kwa moja.

Na je, kama nina ndege wa kufugwa nyumbani, ningependa kusema kwa upande wangu, ndio nina ndege wa kufugwa nyumbani. Alafu ndege ambaye ninae nina kuku. Mimi hupenda kuwafuga kuku, kwa minanjili ya biashara ama masaa mengine kwa minanjili ya kutumika kama chakula. Kama siuzi kuku, basi mimi nitawachinja pale nyumbani na tunakula na familia yangu.

Mahali ambapo nasomea habari ya mtandaoni Kwa upande wangu ningesema kuwa habari zangu za mtandaoni mimi huziangilia pale kwenye youtube pale kuna youtube ndiyoopo mimi husomea habari zangu na mtandaoni na kuzitazama pale youtube sana sana kwa hivyo kama si youtube basi nitafungulia kwenye tiktok yangu na kutazama habari pale.

Nguo ambazo napenda kuvaa mimi hupenda kuvaa suruali halafu pia mimi kupenda kufaa surwale na shati kwa hivoo Halafu kwa upande mwengine nigesema kupenda kusema kwa mimi kupenda kuvaa nguo za heshima kuwa ambazo zionyeshi mwili wangu kwa hivoo Napenda nguo za heshima vile vile kama si surwale mimi intabalija shati kwa hivoo izanungo mimi ambazo miho napenda.

Tuguli zangu za wikendi asa unaeza kushiriki nini unafanya jumamosi na jumapili Wakati wa jumamosi na jumapili ni wakati wa kupumzika, mimi ntaenda pale kukunywa kahawa, kunywa kinywaji ama kufrahia na familia yangu Je unakumbuka mambo ya kawaida unayayoyafanya Mimi mambo yambao anayafanya siku ya jumamosi na jumapili ni kujumuika na familia yangu na kusherekea nani munaojisikia pamoja nao wikendi? Familia yangu vile vile unahitaji kupumzika au kufanya mambo mengi la wakati wa wikendi mimi hupumzika sana sana siitajingi kufanya mambo mengi.

Nalala kwa masaa mangapi kwa kawaida kwa sababu usiku mimi hulala masaa ambayo nimechelewa kidogo kwa hivo masaa ambayo mimi hulala ya kawaida ni masaa nane kwa siku kwa sababu silali mchana mimi hulala tu usiku na usiku nalala kwa masaa nane peke yake ndiyo masaa mimi hupenda kulala sababu pia usingizi unaleta hafyanja ya mapia.

Anafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi kwanza mimi hukaa chini na kuomba mungu kwa sababu ukijua mungu ndiye ambaye anasaidia kwa hivyo wakati wangu wa wasiwasi mimi huketi chini na kusali, ndiyo mungu anisaidie kisha baadaye nafikiria kila ambacho nitakifanya kwa hivyo mimi huomba kwanza wakati wangu wa wasiwasi.

Je kama napenda kujaribu vyakula vipya kwa upande wa wangu ningesema ndio napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu mi nayo hupenda kula kwa hivo nikipata chakula kipya ambacho nikitamu nitakiongeza kwa ile hesabu yangu ya vyakula kwa hivo mimi napenda kuvijaribu vyakula vipia sababu mimi pia hupenda kula vile vile kwa hivo najaribu vyakula vipia.

Chumba na cho kipenda nyumbani, unaweza kushiriki ni chumba gani na ni kwa nini ni chumba ambacho mimi na kipenda nyumbani ni pale chumba ni pa kulala, zi unakumbuka niye ni kinacho kufanya chumba hicho na kipenda, iki chumba na kipenda kwasabu ya usingizi, mimi iapendo usingizi sana, vyo gule gani unazofanya pale, mishugulambazo unafanya pale ni kulala Haise vipo kiuandani ya chumba hicho, mimi mwesi kuwa na upumzika na sinawasewasi waote ule.

Anapo mzika vipi baada ya siku ndefu Meni ngesama kuwa baada ya siku yangu ndefu pale kazini mimurudi pale nyumbani kitu cha kwanza ni kuelekea pale bafuni ni kaoge kwanza alafu baada ya kuoga nitakuja nikunywe kinywaji alafu tuingie pale ya chumbani pangu ni lale kidogo nikipumzika kisha ningoje chakula cha jioni.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi jaribu Kwa upande wangu hakuna chakula cha kigeni ambacho nimejaribu kwa sababu mimi pale mbapo nilipo hakuna vyakula vyakigeni vyakula mbago tukonavyo huko ni hivyo huko huko kijijini kwa hivyo kwaupande wangu sija jaribu chakula chochote cha kigeni.

Soma ambalo nilipenda shule ni nikiangeli katika shule ya msingi nilipenda somo la dini. Alafu pale mbapo nilipenda somo ladini nikiangeli katika shule upili somo wanwa nilipenda sana ni biolojia kwa sababu li nilifunza mingi kuusu mwana damu na kuusu wa nyama na kuhusu mwemea vile vile kwewawo. Pale shule msingi nilipenda somo la dini nikingea shule upili nikalipenda somo labalo zia.

Jee kama napenda chakula kitamu nani anayependa chakula kibaya? Hakuna mtu anaipenda chakula kibaya. Kwa hivyo kila mtu anapenda chakula kitamu. Mimi kwa upande wangu mwenyewe pia kibinafisi mimi napenda chakula kitamu. Kile chakula ambacho kimeandaliwa na kikatiwa kila kitu kizuri. Kwa hivyo pande wangu napenda chakula kitamu kwa sababu ya utamu wake pia. Lazima mdomo ufanywe uwe mtamu kivyake pia.

Adizia kama nimawai kuenda kwenye tamasha la mziki. Kwa upande wangu, ndiyo nimeenda katika tamasha la mziki. Nakumbuka nilienda mwaka uliopita mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Nilienda katika tamasha la mziki ilikuwa ya waimbaji wanaojiita sauti Sol. Nilienda katika tamasha hiyo na nilifurahi sana kwa sababu ya ule uimbaji wao wana kipaji kweli kweli wale waimbaji.

Aha. Kuangalia sera gani ya kampuni unaiona muhimu. Sera ambayo naiona muhimu kwenye kampuni ni ile sera ya uaminifu. Uaminifu ni kitu cha maana katika kazi yoyote. Kwa hivyo kukiwa na uaminifu kati ya kampuni fulani. Kwa hivyo hiyo kampuni itanawiri vizuri na matokeo yake yatakuwa mazuri vile vile. Kwa hivyo sera ya uaminifu ni sera muhimu katika kampuni.

Na kama napenda kula wali ama ugal kwa upande wangu mimi napenda kula ugali Kwa sababu ugali ni chakula ambacho kinakupatia nguvu kwenye mwili wali unajua ni chakula chepesi kivyake kwa hivyo mimi napenda kula ugali kwanza nipate ugali pale na kuku ama nyama hicho ni chakula ambacho nakienzi na ninakipenda sana kwa hivyo mimi napenda kula ugali.

Nashugulikia vipi muda kazini pale kazini mimi muda wangu mwingi hutumia kufanya kazi muda wangu mwingi natumia kufanya kazi zangu alafu na kupanga pia ratiba za kazi za badaye kwa hivyo muda wangu mwingi nafanya kazi alafu Bada ya kazi ndajumuika na marafiki na wafanya kazi wenzangu lakini muda wangu mwingi natumia kupanga ratiba wangu ya kazi na kufanya kazi vile vile.

Aha, niambie kusuhu likizo yangu ya ndoto. Unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kwenda? Mahali ambapo ningependa kwenda, mimi nasema kuwa napenda ningependa kwenda pale pwani. Labda ni ufukweni, ya pale ufukweni pale baharini pale pwani. Jia, unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko? Jambo ambalo ningependa kufanya huko ni kuogelea. Nani ningependa kusafiri naye nigependa kusafiri na mpenzi ya yangu ambaye pia nampenda vile vile. Unahitaji kupumzika ama kwao kutembea mingi.kutembea mengi pale nimeenda tu kupume ningependa kwenda kupumzika pale.

Kumbu kumbu ya kutisha Kumbu kumbu ya kutisha ambayo nakumbuka nikuwa Kikuwa kitambo kidogo nikiwa mtoto pale ambapo rafiki yangu alingia kwenye ajali hiyo kumbukumbu ni ya kutisha sana ni kumbukumbu ambayo mimi sitaisahau kila niikumbukapo natiririkwa na machozi kwaivo ni kumbukumbu ambayo ni ya kutisha ambayo sitaisahau.

Jinsi ambavyo naeka malengo yangu ya kila mwezi, mimi uifadhi malengo yangu ya kila mwezi pale ya mtandaoni katika mitandao yangu ama katika kipatakilishi changu ama katika simu yangu, ndivo navyo ifadhi malengo yangu, kama sia hapo pia mimi naeza andika na uwa naandika malengo yangu kwenye kitabu changu, ndipo nisisau malengo yangu ya pale kazini.

Jinsi ya mbaba mimi usharakia mafanikiwe ya timu, mimi huweza kufurahi na kuenda kunywa kinywaji kwa sababu mimi unapenda kuangalia kwanza mpia kwa hivyo unapenda timu yangu ya mpira pale ya Manu United kishinda na enafurai na mawarafiki zangu na pia tunakunywa kinyuaji moja mbili na pia kuchakula kwa wengi pale.

Muziki ambayo mimi ulisikiliza mara nyingi ningependa kusema kuwa ni muziki wa bongo Kwa sababu mimi napenda mapenzi. Mimi ni mtu ambaye nikipenda kitu, nimependa, na mimi bado ni mtu ambaye nikipenda mtu, nimependa. Kwa hivyo, mimi hupenda kusikiliza muziki wa bongo sana sana. Halafu, mwimbaji wangu naye mpenda pia anaitwa Diamond Platinumz. Ni mwimbaji wa muziki wa bongo ambayo mimi huipenda.

Harufu nayoipenda sana ningependa kusema kuwa mimi hupenda harufu ya manukato Mimi hupenda harufu ya manukato kwa sababu ni harufu ambayo hunukia vizuri alafu pia manukato yana harufu ile ya kupendeza kando na harufu ya manukato mimi hupenda harufu ya maua kuna ile maua ambayo mimi nikiyanukia yananukia vizuri kwa hivyo mimi hupenda harufu ya maua na harufu ya manukato vilevile.

Adi kama napenda kucheza na watoto Kishikuwanza nige penda kusema kuwa watoto ni baraka kwa hivo Mimu upenda kuchiza na watoto mi udiyunga pade kiwe njani masami ngini na kuchiza na watoto mpira vile vile pia mimi upenda kucheza na mtoto wangu hapa nyumbani kwa vwa mimi upenda kucheza na watoto nikiwa na mtoto wangu hapa nyumbani.

Haa mimi kwa upande wangu napenda kupika alafu nikiangalia pale chakula ambacho nakipenda kupika ni kile chakula ambacho mimi mwenyew nakipenda sana sana mimi hupenda kupika kuku kwa hivyo uandalizi wangu wa kuku na mzuri sana kwa hivyo mimi mwenyewe nikiandaa kuku hutatamani kuiacha yaani utaila ule hadi mifupa kwa hivyo mimi hupenda kupika na kwa sana sana napenda kupika kuku.

Jainafana nini kujitonza Kwa vile vile minikasama kujitonza na angalia hafya yangu Kuvu kujitonza ni kwa hafya ya kwa hivyo hafya yangu miuangalia kwa kula chakula kizuri kufanya mazoezi mara kwa mara kila siku kwa hivyo miuula chakula kizuri matunda vile vile mboga ilikuwa na hafya nzema hindi binu yangu moja ya kujitonza.

Tunda langu la kupendezwa ningependa kusema kuwa mimi tunda langu ambalo nalipenda sana napenda sana kula nanasi nanasi ni tunda ambalo nalipenda kwa afya yangu kwanza mwanzo halafu pia kwa utamu wake nanasi ni tunda lingine tamu sana kuliko matunda mengine yale ambayo nayajua kwa hivyo mimi tunda langu ni nanasi.

Anapendelea kitanda kigumu au kizuri Kwa upande wangu mimi napendelea kitanda kizuri kwa sababu kitanda kigumu ukikilalia vile vile, hautakuwa na usingizi na hautakuwa unageuka usiku mzima bila kupata lepe la usingizi, kwa hivyo napenda kitanda kizuri ambacho ukilala unapata usingizi mzuri.

Nafanya nini wakati wa msongo wa kazi Mimi nikiwa na msongo wa kazi pale kazi ni mwangu mimi huongeza masaa yangu ya kazi ili siku itakayofuata nisikuwe na kazi nyingi kwa hivo mimi nikiwa na msongo wa kazi pale uongeza muda wangu wa kazi ili nimalizane na msongo huo wa kazi hiyo hiyo siku.

Kama naishi mahali ambapo nilizaliwa, la. Mimi mahala pangu pa kuzaliwa nilizaliwa pale mji wa kisii. Kwa hivyo sasa hivi siishi kisii, sasa hivi nilisonga naishi mimi Nairobi pamoja na familia yangu. Kwa hivyo Kwa maoni yangu siishi mji wangu wa kuzaliwa naishi Nairobi ambao sio mji wangu halisi wa kuzaliwa.

Mafanikio ya binafsi na yothamini kazi ni nikuwa mimi nafanya kitu cha kwanza mimi nafanya kazi ya kuwafunza wanafunzi Kwa hivyo mafanikio ya kwanza na yothamini ni kuwa nikiona wanafunzi wangu wakifaulu na wakipita katika mitiani yao ama pia nikiona wanafunzi wangu ambao nawafunza wakifanikiwa kimaisha na kupata kazi nzuri hayo ndo ya mafanikio mi na yothamini katika kazi yangu.

Eleza hali ya hewa leo kumekuwa na jua kwa wingi najisi kwotu joto au baridi joto kwa upano wangu si zuri vile lakini pia linasaidia kule kwa baridi umevaa nini kwa sababu ya hali ya hewa hali hii mi nimevalia kaptura na kaptura pekeake Je ungependa kwa aina hii ya hali ya hewa ndio napenda hali aina hewa kwa sababu mi kwa upande wangu sipendelei mvua sana Nataka kufanya nini katika hali ya hewa hali ya hewa hali ya hewa pia nikupumzika na kufanya kazi kidogo.

Nafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mikuwa panayangu yangesema kuwana kufanya mazoezi ya mwili kila siku. Sana sana mimi hufanya mazoezi yangu ya subuhi mimi huamka mida ya saa kumi na mbili ya asubuhi kitu cha kwanza halafuu na kutoka na kimbia katika naenda kukimbia kufanya mazoezi nikisha nadudu nyumbani hiyo do ufanya hivo kila siku.

Na je kama napenda kunywa maziwa, ndio mimi hupenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa huwa ni mazuri kwa afya ya binadamu, pia maziwa utengeneza mwili kwa hivyo mimi hupenda kunya maziwa pia kando na kutengeneza mwili pia maziwa ni matamu sana kwa hivyo kwa upande wangu mimi hupenda kunywa maziwa tena kwa wingi.

Je unapenda kusimamia au kusimamiwa. Upande wangu mimi napenda kusimamia. Kwa sababu nikisema kuwa kusimamiwa ni kuzuri hapana. Mtu wa kukusimamia anakuambia kile ambacho anataka ndicho ambacho utafanya. Kwa mimi napenda kujisimamia badala ya kusimamiwa kwa upande wangu.

Aje kama anagawanya taka zangu. Kupa na wangu wa mimu wa gawanya taka zangu kicha baada inazitupa. Kwa hivyo wa Mimi wa tukuezo taka na kugawanya zila ambazo zinakaa kutupa na zila ambazo zatupo kuingine. Kwa hivyo wa mimi wa gawanya taka zangu hili nakua raihisi kwa kutupa. Kwa taka winafaa kugawanyisha. Kwa hivyo pia nawaambia watu wengine kupia wakua giawaisha taka.

Ah je kama nimewahi kulima, ndiyo kwa upande wangu nimewahi kulima, nakumbuka nikiwa pale bara nilipelekwa shambani, Nikaambiwa nilime na kupalilia mahindi, kwa hivyo kwa upande wangu nimewahi lima na tena kwa sana mimi hupenda kulima, kwa sababu ukilima pia unakuza chakula na ukikuza chakula tunaepuka kuwa na njaa.

Naam wameuliza kuwa nashugulikia muda wa mwisho vipi muda wangu wa mwisho ule wa mwisho mimi hutumia vizuru kwa sababu huyo ndio wa muda wa mwisho akuna muda mwingine kwa muda huo mimi upanga vitu vyangu kwa taratibu tena kwa ustaarabu kwa hivyo ndivo nisipo nisifanye makosa yoyote kwa muda wa mwisho mimi hushugulikia vizuri sana.

Kinywaji cha baridi ambacho mimi hupenda, mimi kwanza nikipata soda baridi mimi hupenda soda yangu ikiwa baridi, tena kwa sana sana mimi hupenda kunywa ile soda ya passion Passion, fanta passion na ikiwa baridi ndio inanipatia msisimko katika mwili wangu, mimi hupenda soda baridi kwa upande wangu.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Kwa upande wangu ningependa kusema kuwa Ndiyo mazingira ya kazi yawe ya mazuri lazima pia wafanyikazi muwe munaelewana alafu kuna heshima na adabu kati ya wafanyikazi Kikuwa na vitu kama hivyo na uwaminifu pia kati ya wafanyi kazi Kwa hivyo mazingira ya kazi hapo yatakuwa mazuri kukiwa na heshima, adabu na uwaminifu.

Je, kama napendelea mahali pa kimya ama kelele. Kwa upande wangu mi napenda mahali pa kimya kwa sababu kelele huaribu vitu vingi alafu kuwa na kelele pia inakufanya kuwa huwezi fanya kazi zako kwa ustaarabu kwa hivo mimi napendelea mahali pa kimya ndivyo naeza fanya kazi zangu kwa ustaarabu bila kusumbuliwa na chochote ama mtu yeyote.

Napendelea chakula chenye ladha gani kwa upande wangu ningependa kusama kuwa mimi chakula changu na kipenda kikiwa kitamu yaani ile ladha ambayo ni tamu tu kisiwe kichungu kiwe tu kitamu na chenye skari kidogo kua mi upenda chakula changu kikiwa na ladha ya utamu si ladha ya ukali sasa mimi kwa upande wangu sipendi ukali vile vile.

Na napenda nini kuhusu shirika langu? Shirika langu kwa sana sana ningependa kusema kuwa mimi ni mwalimu kwa hivyo mimi hukuwa na wanafunzi pale shuleni kwa hivyo jambo nalolipenda kuhusu shirika langu ni kuwa wale watoto wanakuanga wacheshi sana kwa hivyo kushirikiana watoto pale huwa wananipatia furaha kila wakati kwa hivyo hilo ndilo jambo nalo nalipenda katika shirika langu.

Ndiye napiga picha mara ngapi kupande wangu nagipenda kusema kuwa kwa siku mimi upiga picha mara moja ama mara mbili alafu kwa wiki wana piga picha mara kadhaa mara saba hivi kwa ivo mimi upiga picha kwa sababu ya kweka kumbu kumbu zangu ama kweka kumbu kumbu pia pa moja na rafiki zangu kwa mimi upenda kupiga picha sana.

Aise nafanya nini kujiandaa kwa mkutano jambo la kwanza ambalo wa mimi hufanya ili kujiandaa kwa mkutano mimi huvalia vizuri lazima nihakikishe kwa mavazi yangu ni mavazi vizuri na pia mavazi yangu ni safi Baada ya hapo mimi hupanga zile dokumenti zangu zote na kuziweka pamoja ili kusilete mchanganyiko ili napoelekea pale kwa mkutano kila kitu kiwe salama na sawa sawa.